Kongamano ni mkutano mkubwa rasmi unaowakutanisha watu wengi, kama wataalamu, viongozi au wanachama wa taasisi fulani. Ili kujadili mada muhimu, kubadilishana mawazo au kufanya maamuzi. Mfano wa sentensi. Kongamano la elimu lilifanyika Nairobi kujadili maendeo. Leo ya mitaa.

Mauzo ni shuguli ya kuuza bidhaa au huduma kwa wateja ili kupata mapato. Pia ninaweza kumaanisha idadi au kiasi cha bidhaa au uduma zilizo uza. Mfano wa sentesi. Mauzo ya duka yaliongezeka wakati wa siku kukuu.

Soko hali ambapo watu ununua na kuuza mbitha au hudumu. Pia linaweza kumaanisha hali au mufumo wa biashara, kama soko la ajira au soko la feb. Mfano wa sendesi, alienda sokoni kununua mboga, bei ya bitha hubadilika kulingana na hali ya soko.

Marchi ni njina la mwezi wa tatu katika mwaka kulingana na kalenda. Huu ni mwezi unaofuata February na kabla ya April. Mufano wa sendezi. Sherehe ya siku ya wanawake nduniani hufanyika marchi tarehe nane.

Nakili ni kutoa au kuandika kitu kilichoandikwa, kuonyeshwa, au kutokea kimsingi ili kuinga na kuhifadhi taarifa. Mfano wa sendensi. Tafadhali nakili maandiko haya kwa daftari lako, visawe, kaagua, andika tena, imba.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

Programu nyingi sana kwenye simu yangu. Jee, nazitumia zote nadhani nusu tu. Nizifute zile sizitumi, zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu, nitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku, inanisaidia kupata njia. Programu za michezo, je zinanifaa, labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine nina programu za kusoma habari, kadhani za haina moja. Nitaweka moja tu, bora zaidi programu ya benki ni lazima nalipisha bili na kuangalia pesa nadhani nitaweka programu kumi tu simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana, ni atari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakuenda ukiangazia vitu usivyohitaji. Gharama inakuwa kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti nitanunua vile tu vilivyo kwenye orodha. Sitaangalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali. Mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu waliokwisha kununua niseme. Niseme kama bidhaa ni zuri. Kununua mtandaoni salama ikiwa utakuwa na busara nitajihadhari.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

Asubuhi tayari. Lazima niondoke nyumbani saa nane. Nimeoga na kuvaa nguo. Je, nimekula kitu. Nathani nitakula mkate na chai haraka. Sina muda wa kupika kitu kikubwa. Nimeangalia ratiba ya leo. Nina mambo mengi ya kufanya. Mkoba wangu uko wapi? Uko mezani. Nimetia kila kitu ndani. Simu, funguo na pesa. Nikiondoka sasa nitafika kwa ma wakati. Gari linataka mafuta. Nitanunua njiani. Hebu niende haraka, trafiki itakuwa nyingi. Siku jema inaanza na mpango mzuri.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Ntachelewa labda dakika ishirini. Lazima ni mpigie mwenye kiti barua. Nimuambie ntachelewa. Njia hii ya kila siku inakua ya kushindana. Watu wengi waneenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya. Fupi? Nsthani, kama niondoke mapema dakika thelathini. Nitaepuka musongamana. Kesho ntajaribu hiyo njia. Leo naendesha radio. Nisikize muziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustaimili.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

Jioni hii nitaona nini? Kuna filamu mpya kwenye runinga au nasikilize muziki tu. Labda niangalie matangazo ya mchezo. Kuna mchezo wa mpira kesho. Ninapenda kuona timu yangu ikicheza. Watoto wangetaka kuona vipindi vya katuni, wanafurahia sana. Tunaweza kuangalia pamoja, halafu watoto walale. Baadaye nitakuwa na muda wangu, niangalie filamu yangu. Nina filamu kadhaa sijasoma bado. Nadhani usiku huu tutafurahia burudani nyumbani. Ni vizuri kulala mapema pia. Kesho ni siku ya kazi.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

Napenda kupanda mboga shambani. Leo nitapalilia bustani yangu. Nyanya zinaonekana zinakua vizuri. Tengawizi na vitunguu pia vinaendelea sawa. Kazi hii inanipa amani ya moyo. Ninapokuwa shambani. Ninasahau masumbufu ya kila siku. Ninafurahia kuona mimea ikikuwa. Ni kama kulea watoto. Lazima ninyunyuzie maji leo. Jua limekua kari. Nitafuna nyanya wiki ijayo zimehiva. Naomba nipande pia maua mengine ili bustani iwe zuri zaidi. Shughuli hii ni burudani yangu ya bo.

Leo la kutembea. Ni mekaa sana nyumbani wiki ii. Mwili wangu unaitaji mzozo. Itakuenda wanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea uko ina miti mingi. Itachukua maji, isika uke. Labda nitakutana na njirani zangu, tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubui lakini sikuamuka mapema. Nadhani njioni ni wakati mzuri zaidi kwangu, nitafanya hivi wiki mzima, ntengeneze tabia zuri.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

Timu inaanza mradi mpya wiki hii. Ni mradi mkubwa tutaitaji kufanya kazi kwa bidii. Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data ni kazi niliozoea. Lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza. Tutakutana leo jioni, tupange hatua za kwanza. Kila mtu ana jukumu lake, lazima tushirikiane vizuri. Nimewai kufanya kazi na wenzangu hawa ni watu wazuri. Lakini wakati mwingine mawasiliano yanakua magumu. Ninaitaji kuwa wazi zaidi nisisumbulike kimi. Tutakamilisha mradi huu kwa wakati nitahakikisha. Kufanya kazi kwa timu ni uzoefu mzuri, tunajifunza pamoja.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

Lazima niandae orodha ya maitaji ya wikizima. Tunaitaji unga, mafuta, sukari na chumvi. Boga zinaitajika kila siku ni tanunua kabichi, karoti na vitunguu. Nyama kwa wiki moja na thani kilombili zitatosha. Samaki pia ni mzuri, tutakula siku mbili au ta. Mayai ni muhimu kwa watoto, nitanunua lundomoja. Matunda kwa watoto, machungwa na maembe yako sokoni sasa. Jee, ni napesaa za kutosha, ebu ni hesabu, labda shilingi elfu kumi zi na tosha. Nikienda asubui mapema, nitapata vitu vipia na beizuri.

Ninahitajiwa na tija zaidi kazini. Siku hizi ninafanya kazi kwa muda mrefu lakini sifanyi mingi. Labda nina zisumbuka sana. Ninahitaji kuandika orodha ya mambo ya kufanya kila asubuhi. Nitafanya kazi muhimu kwanza kabla akili haijachoka. Nita zima barua pepe kwa muda siwezi kuangalia kila dakika. Nitajiwekea muda wa kufanya kazi kila kazi dakika thelathini au saa moja. Kisha nitapumzika kidogo dakika kumi. Nitaondoa vitu vinavyonisumbua mezani kwangu Usidhani mtandao nitauzima kwa wakati wa kazi. Nadhani mikakati hii itanisaidia. Nitajaribu wiki hii nione matokeo.

Baridi saa, mvua inaonekana itanyesha. Je, nichukue mwavuli wangu. Lazima nichukue, siwezi kuchelewa kwa sababu ya mavua. Nguo hizi zitakuwa za kutosha au nizisishe jaketi. Nathani jaketi ni lazima lepo. Anga limeanza kuwa na mawingu mi. Baridi kama hii inanifanya nitamani chai ya moto. Nikifika kazini nitanunua chai. Ali ya hewa inabadilika kila siku, siwezi kutabili. Hebu niende mapema kabla mvua haijaanza.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

Mvua inanyesha sana leo, sauti yake kwenye ndari inanitulia. Nitatoka nje au nikae nyumbani nathani kukaa ndani ni bora mvua haitaisha haraka nitakunjua tu apa, nipike chai yamua. Kuna vitabu kathaa si jasoma, sasa ni wakati mzuri. Watoto wanacheza chumbani, wanafurai na mvua. Wanasema wanataka kwenda inje wahangamize maji, lakini nibaridi sana. Nitawasomea hadithi badala yake. Siku za mvua ni za kupu mzika na familie. Nitatayarisha chakula cha moto kwa jioni. Watoto watapenda. Baridi kama ii inaitaji supu ya mwe.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

Na kupumuzika kidogo, wiki ii mekua ngumu sana, ntakaa nje kwenye baraza, nichukue hewa safi. Anga ni zuri leo, hakuna mawingu nitakunjua mikono na miguu mwili unauma kidogo labda nitanywa chai ya moto kupunguza msongo wa mawazo. Nitzima simu yangu kwa muda, siwezi sikia kelele za barua pepe. Wakati wa kupumzika ni muhimu kama wakati wakufanya kazi. Naomba niwe kimya tu, nisikize sauti za asili. Ndege wanaimba, upepo unavuma taratibu. Hii ndio amani ya kweli.

Msmu wa mvua umeanza ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi iko tayari, mmeshailima wiki iliopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Nahitaji kununua mbegu bora, nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri. Zinazaa sana. Msimu huu ni rama kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri, nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidir kupanda, wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakua na chakula cha kutosha.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi, gari nina tatizo kidogo la mafuta, linakula sana, basi ni raisi na nafuu, lakini leo ni na mizigo mingi, nadhani gari ni bola, nitakwenda dukani kununua vitu vingi, baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa, nilazima nimpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani, inaitaji pia kununua dawa kutoka famasi, mipango mingi leo, ni lazima nichipange vizuri. Hebu niandike orodha. Nisiko sahau kitu chochote.

Nahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi? Hebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu. Isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjiwa. Wiki hii imekuwa ya kuchosha, mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya, nitakuwa na nguvu tenu. Lala salama, moyo wangu, usiku mwema.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

Halipigia, jana. Anasema mtoto wangu ana kazi ya nyumba. Je, ni kweli? Lazima nizungumze nao yeye anasema amefanya kazi zote, lakini mwalimu anasema la tofauti. Ninaitaji kuelewa nini kinaendelea. Labda anacheza sana, anasahau masomo. Ntamueleza umuhimu wa kufanya kazi ya shule kwa wakati. Elimu ni ufunguo wa maisha mazuri. Bila elimu, utakua na shida badaa. Nitakaa naye kesho jioni, tuangalie kazi zake pamo. Ntamsaidia kama ana uweleo. Watoto wanaitaji msaada wa, wazazi. Siyo lawama.

Wikendi na kujua, nifanya nini siku ya jumamosi, labda niende sokoni kununua mahitaji ya nyumba, au nipumuzike tu nyumbani, nisome kitabu. Nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliyopita. Familia wangesema twende ziara kwa bibi, hatujamwona kwa muda. Hiyo ni wazo nzuri, tachukua zawadi kidogo, labda matunda au mkate, nadhani tutafurahia muda pamoja. Lakini naomba tupumuzike pia, tumekuwa na kazi nyingi. Nitawaza mpango mzuri turidhike wote.

Nivae nini leo? Hewa ni ya joto au baridi. Ebu niangalie nje kwanza. Jua linaonekana, lakini kuna upe. Nadhani nguo za kichwani na nguo zito kido. Yule shati la blue na suruali nyausi. Viatu gani? Sandali au viatu vya kufunga? Kwa kazi nadhani viatu vya kufunga ni bora. Tachukua jaketi ni mwag kwenye mkoba kama itakua baridi njio. Mavazi mazuri yananiwezesha kufanya kazi kwa ujasiri. Ninataka kuonekana mtu mzuri na waheshima. Nadhani mahali hapa ni sawa.